Mara nyingi napenda kununua vitu vyangu kwenye maduka makubwa kwa sababu huko unapata kuna aina ya vitu mbali mbali. Kwa mfano kama nataka kununua manukato, huko maduka makubwa unapata kuna aina nyingi sana ya manukato ambayo naeza chagua. Si kama dukani, ziduka ndogo, unapata kuna kitu kimoja kimoja. Lakini vitu kama matunda, viungo vya mapishi na mboga mihupenda kwenda kuzinunua sokoni kwa sababu unapata huko sokoni ndo unapata matunda safi kutoka shambani na ambayo haya jakaa kwa muda kwa hivo hayana hayata haribika haraka.

Naam nina ndege wa kufuga nyumbani na anaitwa kuku. Napenda sana kuku kwa sababu ana faida nyingi sana kwa maisha ya binadamu. Kwanza kabisa kuku hutupa mayai na pia hutupa nyama ambayo ni tamu na imithibitishwa na wakuu wa afya. Kuwa na afya bora kilinganisha na nyama ya aina ya nyama nyekundu. Na pia kuku hutupa samadi ambayo kusaidia mimea shambani inawiri vizuri. Kwa hivyo mnyama ndege huyo nampenda sana kwa sababu ana anafaida nyingi sana kwa maisha ya binadamu.

Naam napenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni zoezi la muhimu sana mwilini. Na sasa napendanga kutembea sana sana wakati wa jioni ninapo tokea kazini. Ambapo huwa nava spika ya sikio. Natoka naenda kutembea na kwa siku huwa na lengo la kutembea kama kilomita kumi. Sa huwa natembea nikisikiza muziki pole pole pole pole. Na ninapo fikisha hiyo kilomita kumi huwa narejea nyumbani. Kwa hivo napenda kutembea kwa miguu.

Njia bora zaidia ya kuweka neno siri ambayo mimi hutumia ni kunyamaza na kutoisema. Kwa sababu, ingawa utamuambia huyo rafiki ambaye utamuambia na umuambie usiambie mtu, pia yeye ana rafiki yake ambaye ataenda amuambie na amuambie usiseme. Kwa hivyo, hivyo ndivyo nenosiri lako litaenda zikisambaa kwa watu wengi. Kwa hivo neno siri mimi hunyamaza na simwambii mtu yeyote.

Mara nyingi mimi hupenda kuamka mapema kwa hivyo lazima nilale huwa nalala mapema ili niweze kuamka mapema kwa sababu kuamka najua huwa kunanifanya nihisi uvivu mwingi na pia nikiamka na jua huwa naamka nikihisi uchovu mwingi hivyo sitaweza kufanya kazi zangu za kawaida kwa njia istahili. Ilhali nikilala mapema na niamke mapema huwa viungo vyangu huwa hai kabisa na hivyo huwa vinaniwezesha kufanya kazi zangu haraka haraka na nifanye kazi zangu kwa ufasihi na ufasaha.

Mnyama ambaye naweza taka kumfuga ni sungura. Mahali ambapo naishi, si vigumu kupata sungura kwa sababu. Siku za soko ambazo ni wanyama pekee wanauzwa unaweza enda sokoni na utapata sungura wanauzwa. Pia unaweza enda jijini, mahali ambapo wanyama huuzwa, unaweza mnunua hapo. Napenda sana sungura kwa sababu, anapenda kuchezacheza sana, kurukaruka, kuchekesha, na pia kufugwa kwa sungura, licha kadre na kukuchekesha, pia anamanufa kwa sababu, anatupa nyama, anatupa mkojo wa sungura, ni mzuri sana kwa sababu inasaidia mimea kuna wiri vizuri.

Inategemea na uhusiano ambao niko nao na mtu ambaye nawasiliana naye kutumia video. Kwa mfano uhusiano kama wa kifamilia ninapozungumza na wazazi wangu wakati mwingine nawapigia kwa kutumia video. Uhusiano wa kirafiki, pia marafiki zangu wakati mwingine huwa nawapigia na video. Ama lakini siwezi fanya siezi wasiliana na watu kutumia video na ni watu ambao sijawafahamu vizuri kwa kizungu tunawaita strangers. Kwa hivyo inategemea na uhusiano ambao ninao na huyo mtu ili nijue kama nitawasiliana naye kutumia video ama kawaida.

Kwa jumla, jamii ya kia Afrika imemfunza mtoto mwafrika kuwaheshimu wazee wake. Kwa hivyo kwa kawaida, mahusiano yangu na wazee wangu ni mahusiano rasmi. Mazungumzo yoyote huwa nafanya na wazee wangu ni rasmi, ile ya salamu tu, nini nini, lakini hizi kupiga hadithi nyingi nao ama kuwauliza maswali nyingi. Kawaida mimi sifanyi kwa sababu mtoto mwafrika amefunzwa kuwaheshimu wazee wake bila maneno mingi.

Ndiyo, napenda kukimbia, lakini si kukimbia kule kufanya mashindano ya kukimbia, napenda kukimbia kwa kama zoezi. Kwa mfano jioni napenda sana kwenda kutembea nikikimbia na pia asubuhi kwenda kwenye gym huwa naenda nikikimbia na pia nikirudi naweza kimbia kama sijachoka sana lakini kama nimechoka sana huwa natembea tu. Sababu kuu ambayo napenda kukimbia ni eti kuwa, kukimbia, zoezi hilo la kukimbia linafanyisha viungo vyote vya mwili zoezi, na hivyo ni ina manufaa kwa mwili wa binadamu.

Lahasha, ingawa napenda kula, chakula tofauti tofauti, sipendi kupika, kwa sababu kupika, kuna hitaji ujuzi, ujuzi wa kupika, si kupika tu ovyo ovyo, na pia kupika, huwa kuna chukua mda mwingi, kutayarisha chakula, kukipika, kutaratibu, na mimi huboeka sana na muda huo mkubwa ambao mtu huchukuwa kutayarisha na kupika chakula kwa hivyo, la sipendi kupika juu kupika kuna kazi nyingi sana ilhali kukula unakula tu haraka haraka. Na kuwa kuna chosha kupika.

Kinywaji ambacho nakipenda zaidi ni kahawa na napenda kukinywa wakata wa asubuhi wakati nala kiamshakinywa changu. Kwa sababu kahawa inasababisha ongezeko la nishati, hivyo unapofanya kazi yako siku mzima utasikia una nguvu na nishati kwa wingi. Na pia kahawa huwa inashituwa kemikali ya akili na yoituwa dopani. Na pia inafanya mwili uskie ukiwa hai kabisa.

Napenda kuwa mahali ambapo pana asili, na pia pahali pametulia, pana utulivu mwingi, pana kimia kingi, na pia pahali ambapo ni nje, ambapo kuna upepo muanana, harufu mzuri, kama vile kwa mfano mzuri ni bustani. Napenda kuwa pale kwa sababu huwa pametulia, unaona, unawatazama ndege, unawatazama vipepeo wenye rangi ya kuvutia, na kuhisi upepo mwanana.